Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni ile ya kuosha vyombo vya kukulia. Zile za jikoni, mimi ni kazi ambayo naichukia zaidi. Siipendi kabisa; mimi ikifika hapo huwa nakuwa mzembe, heri nikiamriwa nipike. Ama niende ninunue chakula hotelini kutokana na hiyo kazi ya kuosha vyombo vya kukula.

Naam mi nimewahi kulima mara kadhaa tangu nikiwa mchanga nikiwa mtoto mdogo nimezaliwa kwenye familia ya ukulima kwa hivyo kulima nimelima mimi mwenyewe ni mkulima nafanya kilimo wa biashara. Kwa hivo nimewahi kulima na bado naendelea kulima. Nimelima nikilima mahindi, maharagwe ya mboga, miwa, kahawa na mambo mingi ya ukulima nimejihusisha nayo.